Nimefikiria sana mara mingi kuianzisha biashara yangu, ili niwe bosi wa mimi peke yangu, na niweze kujitoshaleza mimi peke yangu, nifanye mafikiria ya kazi mimi peke yangu, na niweze kujitosheleza wanao nitegemea pia ni.

Nimehitaji sana kuimarisha ujuzi wangu wa utumizi wa vifaa vya kompyuta hasa katika masomo ya teknolojia mpya na ujuzi wa vitarakilishi. Natamani sana niweze kujua na kuwa na elimu mwingi katika ujuzi na utumizi wa vipakatalishi.

Wafanya kazi wapya mi huwakaribisha kwa upendo ili kuonyesha ile utangamano ulio katika eneo langu la kazi pia mie huwaleta kwa upendo ili kuwe na ile ufamilia katika kazi eneo la kazi na tuweze kutangamana vizuri na kuelewana kikazi. Hivyo, upendo na kuwachukua kwa roho mkunjufu ni kitu cha maana sana.

Mimi husaidia jamii yangu kushiriki hasa kwenye kazi za kijamii kwa mfano kuendeleza usafi katika eneo langu la jamii na saidia katika kufunza hasa wazee usafi wa kiafya kwa mfano kwa mara mingi mimi na vijana wenzangu hujihusisha na kazi za kusaidia wanajamii katika kuendeleza usafi na kuimairisha afya ya kila mtu.